Naam kutokana na swali hili unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku. Barua pepe ni aina kartasi ambayo hubeba taarifa yako ama hubeba jambo ambalo unaambiwa na mtu fulani kutoka mahali hivyo basi unapate ya kwamba inatumwa sana sana kupitia kwenye posta. Hivyo unapata ya kwamba barua pepe ufika hadi kwenye posta ambapo unapata kwamba unaenda unachukua barua pepe yako pale posta. Hivyo unapata ya kwamba barua pepe kwa mara nyingi unapata kwamba huchukua karibu siku mbili ama siku tatu ili iwezi kufika kwenye posta yako ambapo unaenda kuchukua wakati ambapo isha fika. Hivyo unapata kwamba mara nyingi mi hutumia posta sana sana ila unapata ya kwamba siku hizi, posta inakuanga ime bado bado haianyi kazi zaidi kama kitambo. Unapata ya kuamba siku hizi, kuna teknolojia, alafu unapata ya kuamba mara nyingi unapo unapo fika kwenye posta unapata ya kuamba wakati mwingine posta unapata ya kuamba barua yako haijafika kwenye posta. Hivyo unapata ya kuamba mara nyingi, posta huchukua siku nyingi kufika. Alafu unapata ya kwamba unapate ya kwamba unapoenda kwenye posta unapata ya kuamba wakati mwingine unaeza fika imefungwa ama unapata ya kwamba wakati mwingine kuna vitu ambavyo haviko hivyo unapata ya kwamba kuna changa moto nyingi wakati wa kutumia posta siku hizi unapata kwamba mara nyingi siku hizi sisi hutumia teknolojia posta ilitumika tangu kitambo hadi majuzi ila unapata ya kwamba utumizi wa posta unaendelea kudidimia siku nenda siku rudi hivo unapata ya kwamba posta ilitumika wakati wa kitambo kidogo kwa sababu hakukua na teknologia lakini wakati huu unapata ya kwamba teknolojia imekuwa ya juu zaidi kwanza unapata ya kwamba posta. Kwanza unapata ya kwamba teknolojia ambazo sisi wakati hu tunatumia kutuma barua na pia kuongea na mtu kutoka upande moja mwingine unapata kwamba unapata ya kwamba inatumika kutoka upande moja hadi mwingine. Naam barua pepe unapata kwamba wakati huuhautumiki zaidi. Naam barua pepe ni njia ambayo ilikua inatumika kitambo kutengeneza barua yako. Kitu kama hiyo. Hivyo basi jambo la maana zaidi ni kuhakikisha kwamba tunatumia teknolojia wakati huu sasa. Kupeana ripoti. Kupata ripoti kutoka kwa mtu. Habari unapata pia kutoka kwenye mtandao. Kuna televisioni pia. Hivyo unapata kwamba kuna nje nyingi. Siku hizi ya kupata habari ambao tunaohitaji zaidi. Hivyo unapata kwa amba jambo la maana zaidi. Ni kutumia mtandao kupata ya kwamba tunapata ripoti pia sisi. Hivyo basi kazi yetu inakua rahisi sana. Wakati ambapo tunapata ripoti kila wakati. Naam, barua pepe. Siku hizi bado situmii zaidi ila pia bado natumia wakati mwingine. Kwa sababu huwa napata kuna wakati ambapo barua pepe unahitajika kwa kutuma. Kutuma ripoti yangu ama habari yangu hio ndio kutoka kwangu hadi mahalu fulani. Hivyo basi ni jambo la busara zaidi na jambo la maana kuhakikisha kwamba tunatumia kila ambacho tuko nazo kupata ripoti kila wakati Naam.

Naam kutokana na swali hili unafanya nini kulinda mazingira. Naam unapati ya kwamba mara nyingi tuko na kila jambo ama kila juhudi ya kufanya hili kuwa kisha kwamba mazingira zetu ziko sawa kila wakati kwa safii iko katika hali inayopendeza. Unapata kwamba mara nyingi kukuwa kwenye mazingira ambayo ni safi, mazingira ambayo yanapendeza zaidi. Nijambo ambalo ni la maana sana na nijambo zuri sana kila wakati. Hivyo unapata kwamba unapokaa vizuri katika mantari ama mazingira ambayo ikosafi. Unapata kwamba mara nyingi unahisi ya kwamba uko sawa kila wakati. Unahisi ya kwamba mambo yako ya nasonga jinsi ambavyo inafaa. Unapati kwamba pia unafraia shuguli zote ambazo unafanya katika mazingira ambayo ikosawa. Mazingira ni mantari ambayo ama mazingira ni pali ambapo sisi uka kila wakati ama pali ambapo tunafanya shughlizetu kila mara. Hivyo unapati kwamba ni jambo la busara ni jambo la maana zaidi. Kwa kisha kwamba mazingira yetu iko safi tunalinda mazingira yetu jinsi ambavyo inafaa. Hivyo unapata ya kwamba wakati mwingi tunapochunga mazingira yetu vizuri. Ni jambo la maana zaidi kwakisha kwamba tunasafisha kila wakati. Tunakikisha kwamba hakuna kituchote ambacho kina kinga mazingira yetu isi kuwe sawa. Hivyo, juhudizetu zinakuwa za maana zaidi. Wakati ambapo mambo yetu ambayo tunapanga ama mambo yetu ambayo tumetenga kuyafanya. Yanafanyika kwa wakati uliyo sahihi. Yanafanyika kwa mambo ambayo yanafaa kila wakati. Kila jamba ambalo mimi ufanya kwa kisha kwamba nalina mazingira yangu. Kwanza nakikisha kwamba pali ambapo na lala. Ama pali ambapo nafanya kazi yangu. Nakikisha kwamba ikosafi kwanza. Jambo la pili ambayo nafanya ni kwa kisha kwamba kila shuguli ambayo nafanya. Nafanya katika pali ambapo ikosafi. Pali ambapo ni kikaa nafuraia shughuli zangu hivyo unapata ya kwamba mara nyingi mimi husafisha mazingira yangu ambayo mazingira yangu pali ambapo mimi huishi ama mimi hukaa. Unapata ya kwamba mara nyingi mimi sipendi uchafu. Ninapokuwa nyumbani hivyo basi ama sipendi kufanya shughulizangu. Ama kukaa pali ambapo ni pachafu. Unaeza ukipata ya kwamba pali ambampo ni chafu unapata wakati mwigi iko na hewa chafu kunapo kujaribu kukaa vizuri unapata ya kwamba mambo haikai vizuri kwa sababu vitu mingi katika mazingira hiyo, haikupendezi hata kidogo. Jambo la pili la kufanya kwa kisha kwamba, nachunga mazingira yangu, ni kwa kisha kwamba, na wafunza jamiangu kwa jinsi anda ambavyo, tunafaa tukinge mazingira yetu, tunafaa tuchunge mazingira yetu ikuwe safi, ibaki ikiwa nje iliyo nzuri. Hivyo unapata ya kwama mara nyingi tunapo timiza haya yote kwa kisha kwamba mazingira yetu iko sawa kila wakati. Mazingira yetu yuko katika hali iliyo nzuri. Unapata ya kwamba wakati kwizi unapata ya kwama mara nyingi tunafurai kukaa hapa mbapo ni safi na nipali mbapo ni nzuri. Hivyo basi tuikisha kwamba tunakaa katika mazingira safi. Mazingira ambaya yanapendeza. Mazingira ambayo kwa mara nyingi tunapokaa, tunafuraia kukaa huko. Kwa sababu mazingira nzuri ni hali nzuri ambayo itatusaidia kwa kisha kwamba vitu vyote ambavyo tunafanya ni nzuri na ambayo yanapendeza. Hivyo basi kulinda mazingira ni jambo lamaana kwa sababu tunajikinga kutokana na marathi ambayo tunaeza ambukizwa juu ya mazingira chafu. Naam haya ndo mambo ambayo mimi hufanya wakati mwingi asante.

Naam, kutokana na swali hili, unajihisi vipi kuhusu tathmini za kazi? Kwanza, tathmini za kazi ni njia ambazo tunashughulikia kazi fulani ama jinsi ambavyo kazi inafanyika kila wakati. Hivyo unapata kwamba mara nyingi tathmini za kazi ziko ziko nzuri wakati ambapo tunapanga mambo yetu vizuri. Kazi ambayo tunafanya iko katika hali nzuri, na katika mazingira ambayo inapendeza. Hivyo basi kutokano na swali ambalo nimeulizwa hapa ni ya kwamba mimi nahisi vizuri katika tathmini za kazi kwa sababu, kwanza mimi napenda kazi sana. Ya pili unapata ya kwamba, ninafurahia sana kufanya kazi yangu hivyo basi mambo inaenda vizuri na mambo inasonga vizuri wakati mwingi ninapopanga shughuli zangu kila wakati. Hivyo unapata kwamba jambo la busara zaidi kuhakikisha kwamba tathmini za kazi zangu ziko sawa ni kwamba lazima nihakikishe ya kwamba nafutahia kazi yangu. Napenda kazi kwa sababu unapopenda kazi unapata kwamba unafanikiwa kwa mambo mengi ama vitu vingi ambavyo tunafanya. Hivyo basi unapata ya kwamba mara nyingi, kufanya kazi zetu ni jambo la maana zaidi, ni jambo ambalo linapendeza kila wakati na ni jambo ambalo ni la buzara kila zaidi. Hivyo unapata ya kwamba mara nyingi ukipenda kazi zako unapata ya kwamba mambo inafanyika vizuri. Tabia ambazo mimi hukuwa wakati ambapo nafanya kazi yangu, kwanza nahakikisha ya kwamba nahisi vizuri kwa sababu kuhisi vizuri kufanya jambo fulani ni jambo ambalo ni la maana zaidi kwa sababu utafurahia kila shughuli ambayo unafanya kila wakati. Hivyo unapata ya kwamba mara nyingi, tunapofanya kazi zetu, tunahakikisha ya kwamba tunafanya kazi zetu ili kujinufaisha, kunufaisha jamii yetu na kuhakikisha kwamba shughuli zetu zinafanyika kwa njia iliyo sahihi. Hivyo basi mara nyingi kukuwa na tabia nzuri katika kazi ni jambo ambalo wakati mwingi inakufanya uweze kufanikiwa kwa kila jambo ambalo unafanya. Unahakikisha kwamba mara nyingi huwezi kosa kukaa vizuri ama kukosa kile ambacho unahitaji sana. Pia kukuwa mzuri katika kazi pia inakusaidia wakati mwingi kwa sababu kutenda wema na kuenda thako ni jambo ambale ni ya maana zaidi kwa sababu unapofanya jambo nzuri kwa mtu unapata ya kwamba mara nyingi utatendewa mambo ambayo ni mazuri kwako pia. Hivo basi ni jambo muhimu na ni jambo la busara kuhakikisha kwamba tunapenda kazi zetu na pia tunafanya kazi ili kuhakikisha kwamba tunajikimu kimaisha na tunahakikisha kwamba mambo yanaenda kwa njia iliyo sahihi, naam. Tathmini pia za kazi ni pale ambapo mambo mengi tunayofanya katika kazi yetu tunahakikisha ya kwamba tunafanya vizuri unahakikisha kwamba hakuna kitu ambacho ni ngumu kwako kila wakati kwa sababu unapo chukua kila jitihada ikuwe rahisi, kazi yako inakuwa rahisi sana. Hivyo basi unapata kwamba mara nyingi tukuwe na tathmini za kazi ambazo ni nzuri na ambazo ziko sawa kila wakati. Kwa hivyo mambo ambayo yana umuhimu zaidi ni kuhakikisha kwamba shughuli zetu tunazifanya kwa jinsi iliyo sahihi na jinsi ambayo ni ya kupendeza zaidi. Hivo basi unapate ya kwamba tunapokuwa na tabia nzuri katika kazi unapata ya kwamba mara nyingi tutapata kupata kazi zingine na pia tutapata ya kwamba tunapofanya jambo ambalo ni nzuri wakati mwingine tutazawadiwa na mambo ambaye ni mazuri pia kwa sababu wakati mwingi hata kama unaficha kile nzuri ambacho unafanyia mtu binafsi mahali unapata ya kwamba siku moja tu itafichuka kila wakati na uhakikishe kwamba mara nyingi unahakikisha kwamba mara nyingi tunahakikisha kwamba mambo yetu ambayo ni ya kazi, tunafanya kwa jinsi iliyo sahihi ili kujifunza mengi ili kupata mapato na hivyo ndivyo ambavyo tunafaa tufanye kila wakati.

Naam kutokana na swali hili, unapenda kufanya nini na marafiki zako? Naam unapata ya kwamba mara nyingi tunapokuwa na marafiki zetu unapata ya kwamba kuna wakati kuna yale mambo ambayo tunafanya tukiwa pamoja ili kuhakikisha ya kwamba kwa mara nyingi tunakaa vizuri pamoja na marafiki zetu, tunahakikisha ya kwamba tunasukuma kazi zetu kwa njio iliyo sahihi na nje iliyo nzuri sana. Hivyo basi unapata ya kwamba mara nyingi kukaa marafiki zetu zina faida nyingi na wakati mwingine zina hasara pia. Sababu lile jambo ambalo ni zuri unapata ya kwamba kuna baya katika jambo hilo pia. Naam sasa unapata ya kwamba ninapo kuwa na marafiki zangu unapata ya kwamba, shughuli ni nyingi ambazo tunafanya. Shughuli ya kwanza ni kuhakikisha kwamba, wakati mwingi tunajiburudisha tukiwa kama marafiki. Hivyo unapata ya kwamba tunapojiburudisha pamoja na marafiki zangu unapata ya kwamba maisha inasonga vizuri, tunafurahia maisha, tunahakikisha ya kwamba tunafanya mambo yetu kwa jinsi ambayo inafaa, jinsi ambayo ni mzuri, jinsi ambayo ni la maana zaidi. Hivyo basi unapata ya kwamba kukaa na marafiki zangu ni jambo ambalo mimi hupenda kila wakati. Jambo la pili pia la maana katika kukaa na marafiki zako unapata ya kwamba wakati mwingi mnatembea pamoja. Hiyo ni jambo ambalo mimi hupenda zaidi kwasababu kwa sababu marafiki zangu kukaa na wao ni jambo ambalo ni mzuri sana kila wakati. Hivyo unapata ya kwamba mara nyingi kukua na rafiki ni jambo ambalo ni nzuri sana. Kwa sababu unapotembea na rafiki yako mnafurahia maisha. Mnapata ya kwamba mnajifunza mambo mengi kila wakati. Hivyo unapata ya kwamba mara nyingi kukua na marafiki zako ni jambo la maana zaidi. Naam, hivyo basi unapata ya kwamba tena jambo la maana zaidi katika shughuli yangu ni ya kwamba naweza kupata kile ambacho nahitaji. Kila kila wakati na kila siku. Hivyo basi jambo muhimu na jambo la busara zaidi ni kukaa vizuri na marafiki zako na kuhakikisha ya kwamba mnajumuika wote kwa njia iliyo sahihi, njia ambayo inafurahisha na njia ambayo inapendeza sana. Hivyo basi kukuwa na marafiki ni jambo ambalo mimi hupenda zaidi kila wakati kwa sababu mimi huhisi vizuri na mimi hupenda zaidi kukuwa na marafiki kila wakati. Hivyo basi mimi ninapo kuwa na marafiki zangu pia unapata ya kwamba tunajifunza vitu mingi. Unapata ya kwamba mara nyingi kuwa na marafiki zangu ni pale ambapo wakati mwingine tuko kwenye shule. Hivyo unapata ya kwamba tuko tunafunzwa mambo ambayo mwalimu wetu anatufunza tukiwa darasani, hivyo unapata ya kwamba, wakati huo pia tunatumia kujumuika wote. Kukaa na marafiki zangu ni jambo amabalo nimependa zaidi kwasababu ninapojumuika na marafiki zangu nafurahia maisha, napenda maisha kukaa na wao kwa sababu mara nyingi inanifurahisha sana. Naam, hivyo basi unapata ya kwamba marafiki ni watu ambao wanasaidia zaidi. Na pia marafiki ni watu ambao wanaweza kukuvunja pia tena zaidi. Kwanza unapata ya kwamba mara nyingi unapokuwa na marafiki kwa wingi unapata ya kwamba mnakaa vizuri pamoja, mnafanya shughuli zote kwa pamoja. Ila basi unapata ya kwamba wakati mwingine wanakuombea pia uweze kuanguka mahali fulani ili muweze kufanana wote. Hivyo basi hata kama marafiki ni watu wazuri wakati mwingine tunafaa tuhakikishe ya kwamba tuko macho kila wakati ili tusiweze kuangukia kwenye taabu. Ama anasa za dunia kwa sababu ya marafiki zetu kila mahali. Naam, hivyo basi ni jambo la busara zaidi kuhakikisha ya kwamba mambo yetu iko sawa. Shughuli zetu ziko vizuri, hivyo basi mambo inakuwa rahisi kila wakati. Naam, hivyo basi napenda marafiki zangu. Najumuika nao kwa njia nyingi kama vile ambavyo nimetaja. Hivyo basi, naam, hivyo unapata ya kwamba kukaa na marafiki zako vizuri ni jambo ambalo linafurahisha, linapendeza. Inanitia moyo kila wakati. Asante.